Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.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

Nivae nini leo, hewa ni joto au baridi, hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na suruali nyeusi. Viatu gani sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi nimwage kwenye mkoba, kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri ya naniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima Nadhani mahali hapa ni sawa.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ninamizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri Hebu niandike orodha nisikosahau kitu chochote.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nathani kama niondoke mapema dakika theladhini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Sikize muziki ili niwe na subira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima Tutakua na chakula cha kutosha.